Je. Nani asiyependa mvua? Nani asiyependa manufaa ambayo huja na mvua? Na nani asiyependa msimu wa mvua? Kwanza, tunapopanda mimea yetu inahitaji maji ndiposa ikaweze kumea na kunawiri. Kwaivo kunapokuwa na mvua, mimea hii huweza kunawiri na kumea kwa urahisi na kwa ubora wake. Pili, kunapokuwa na mvua hakuna ukame. Nchi zingine kama ukambani, turkana, isiolo. Hukumbwa na ukame kwa sababu ya kukosa mvua. Mvua inapokosekana huko, wanyama wao kama ng'ombe, mbuzi, kuku. Mtaja mnyama yoyote wanayelisha hufa kwa kwa njaa na kukosa maji. Pili, kunapokuwa na mvua watu hupata maji mazuri ya kunywa. Kwa kweli, maji ya mvua ni mazuri kunywa na hata kutumia kupika, kufua, sababu ya kwanza ni. Maji ya mvua hukua nyepesi, kwa hivo inashika sabuni. Ya pili ni, unapotumia maji ya mvua kule nyumbani inatusaidia kuepukana na magonjwa kama ya saratani sababu hatutumii maji ya kununua ambayo ina kemikali kadha wa kadha. Kwa kweli, tunapenda mvua kila mtu anapenda mvua. Jambo lingine, kunapokuwa na mvua inazuia mzozano. Kwa sababu, kunapokuwa na mvua pahali pamoja na hakuna mvua mahali pengine, huenda wasio na mvua waende kwenye walio na mvua, waende wakaibe chakula chao kwenye shamba, ama wakaibe maji. Kwa hivyo kunapokuwa na mvua kila mahali, inasaidia kuzuia migogoro, mizozano na hata vita katika kati ya jamii moja na nyingine.

Kwa kweli, kutofautisha vitu hizi mbili ni ngumu kwangu. Sababu, mimi hupenda zote. Ila, mimi hupenda wali zaidi ya ugali. Sababu yangu ya kupenda wali zaidi ya ugali ni, wali unaweza kula na mchuzi uliona supu, pia unaweza kula na samaki. Yaani wali inaokuwezesha kula na kitoweo yoyote, aitha kitoweo kilicho na mchuzi ama kisicho na mchuzi. Kwa mfano, ukipika kitoweyo cha maharagwe na supu. Itakuangumu sana kula nayo ugali ila ni kwa viraisi sana kula na yo wali sababu ni haraka ya mezeka ila mimi ni napokula ugali na mboga ilio na mchuzi kwa ngu si hisi kama inaonja viema.

Kusema kweli mara mingi mimi hutumia video kwa mawasiliano sababu ikiwemo mamangu na dadangu wako marekani na kuwapigia ama kuwasiliana nao bila whatsapp ambayo tunatumia video ni ngumu sana kuwapata kwenye line zao ambazo zilikuwa za Kenya. Kwa hivo mimi huweza kuwasiliana nao kupitia video. Pia kazini mara nyingi sisi huwa na mkutano kwenye whatsap ambapo tunafungulia video zetu na kufanya mkutano huo. Na pia ninapozungumza na marafiki zangu sisi hupenda kutumia video ndiposa tukaweze kuwasiliana tukitazamana ana kwa ana.

Kusema kweli kuna sifa muhimu kwa kiongozi mzuri. Tunapo chagua viongozi. Ni vipi ambavyo tunaangalia. Ni nini ambayo tunaangalia. Ndipo sa tukamchagwe. Kwa mfano, tunaangalia ni thamu, heshima, ukweli. Anavyo jikakamua katika kazi. Mtenda anayosema. Kwa kweli, tuna vitu vingi ambavyo tunaangalia. Ila, nisifagani muhimu zaidi kwa kiongozi mzuri. Ya kwanza, ikiwemo nitamu. Unapokuwa na nitamu kwa watu walio kuchagua ama watu unaofanyia kazi, mambo huenda kwa unyororo. Pili, heshima. Unapokuwa na heshima kwa watu walio kuchagua, kwa kweli watu pia ukueshimu pia. Tatu, mtenda unayosema. Unapotenda jambo ambalo uliahidi utafanya. Kwa kweli watu hukuona mkweli, watu hukupenda na hata kukueshimu. Sababu, nani anaye penda kudanganywa? Maramingi tunawachagua viongozi na maramingi wanafanya kinyume na walicho ahidi. Ila mara nyingine, tunawachagua viongozi, wanakuenda na walio sema, wanazidi kuwa naheshima, na nitamu. Ila yote, lazima kiongozi akue na sifa ambazo, niza kutajika na sifa mzuri. Ndiposa hata atakapotaka kuchagulio kwa mara ya pili, watu hawata mchagua shingo upande, watu watamchagua kwa kupenda kwao ila sikuambiwa mambo ambayo wanaona kwa macho.

Kwa kweli, ni nani asiyependa kufahamiana na majirani zake? Ni mwanadamu yupi angependa kuishikio kwa upweke bila marafiki wala kujua majirani? Jibu langu ni, ndiyo, ninafahamiana na majirani zangu. Majirani ni vigezo vya muhimu katika maisha yako. Kwa mfano, kuna wakati ambapo nilitoka kazi, usiku kama saa tano. Nilipofika nyumbani, nilikuwa nimefuatwa na wezi, ila siku fahamu. Nilipoingia kwa nyumba, baada ya dakika tano, nikasikia mlango ukibishwa kwa nguvu. Mtu akaniambia, madam, fungua mlango huu ama tuvunje. Nilipochungulia kwenye mwanya ulio dirishani, nikaona ni watu nisio wafahamu. Walikuwa wamebeba silaha aina kadhaa. Nilichukua simu yangu nikakwenda kwenye chumba cha malazi nikapiga simu kwa polepole nakuwaamsha majirani wangu wote. Watu hao walikua na fujo walipiga milango ila majirani yangu walitoka na kunisaidia. Ndio maana unaambiwa kwamba majirani ni vigezo muhimu katika maisha yako. Sababu ningekuwa siwaongeleshi, nani angeniokoa? Nani angenisikiliza? Nani angechukuwa simu yangu? Ila kwa sababu ninauhusiano mzuri na wao na kuwafahamu vyema. Walikuja kunisaidia kama vile walijua. Huenda ni wao wako katika hali hiyo. Ninge jaribu niwezavo kuwasaidia. Kwa kweli, unapoishi, unapokaa, hata kazini, pahali popote. Jaribu kufahamiana vyema na majirani zako.

Maramingi, jioni mimi hukua na utaratibu wanjia moja. Jambo ambalo mimi hufanya mchana ukiisha ni, mimi hutoka kazini, nafika kwa nyumba, naoga, na nywa kahawayangu ya ndimu, kisha nasoma kitabu hukuni kitazama mambo ya liojiri mchana nilipokuwa kazini. Mimi huanza kupumzika sa kumi na mbili jioni. Maramingi mimi hushinda kwa nyumba siendi kwa sheree masaya jioni. Ilhali kama ni weekendi mimi huenda. Kama ni siku za wiki mimi hutulia na kumpumzika nyumbani. Ninapo jianda kulala. Mimi hula nikisha napiga mswaki. Napiga nyumba deki. Naosha vyombo ambavyo nilitumia kula. Kisha, napigadua na kuomba, napigadua na kulala. Mimi uisi furaa wakati wa jioni sababu maramingi mimi huweza kupumzika. Kwa mfano, naweza kuwa nimeshinda kazini, nimechoka kufanya kazi, nimekua hapa na pale katika pilka pilka za kuboresha kazi yangu. Kwa ivo inapofika masaya jioni kwenda nyumbani. Kwa ukweli mimi huwa mchovu wa mwili na hata roho. Kwa ivo mimi ufurai sana napokuja jioni na tizama televisheni na aoga na andavya kula vitamu. Nikipumzika jambo hili unifuraisha sana na kunipa utulivu wa moyo na hata mwili.

Kweli, nani asiyependa muda wa bure? Nani asiyependa mapumziko wakati wa muda wa bure? Wakati wangu wa bure, mimi hufanya vitu kadha wa kadha. Kama, kuchora. Mimi huchora na kupaka rangi michoro yangu, sababu hili ni jambo ambalo mimi hufurahia sana kufanya. Pia, wakati wangu wa bure, mimi huenda kuogelea. Kwa kweli nimekua nikiogelea tangu nilipokuwa miaka mitatu. Mimi hupenda kukaa majini kama samaki, mimi huogelea kwa sababu ni zoezi pia. Wakati mwingine muda wangu wa bure, mimi pia hulala. Kwa kweli kupumzisha mwili ni jambo la muhimu sana. Kwa hivo, wakati wangu wa bure ninapokuwa nimechoka sana, mimi huamua tu kulala kwa masaa machache, ndiposa mwili ukajihisi umepumzika. Naam kukuwa na muda wa bure baada ya kuchoka sana ni jambo la muhimu.

Naam, mimi huvaa miwani. Nimekua nikivaa miwani tangu nilipokuwa miaka sita. Sababu yangu ya kuvaa miwani, nilipokuwa mtoto nilikuwa sitilii maanani mambo ambayo mamangu aliniambia. Kama vile, nisikaribie televisheni sana. Nisikuwe nakaa hapo mbele sababu mwangaza huo ni mwingi sana. Ila sikuyatilia maanani. Ndiposa nikaanza kuvaa miwani mimi nilikuwa navaa miwani tangu hapo hadi wa leo. Sababu yangu ya kuvaa miwani pia, ninapokuwa kwenye mwanga mingi, mimi hushindwa mimi hushindwa kutizama vyema na mimi hububujikwa na machozi mara mingi. Ndiposa mimi huchagua kuvaa miwani sababu ninapotazama mwanga na miwani yangu, sihisi kama ninaumia macho. Pia miwani hutumika kwa urembo ila yangu sana sana ni kwa sababu ya kuumwa na macho ila ninapovaa pia naitumia kwa urembo. Kwa kweli, miwani hunisaidia katika pilka pilka zangu za kila siku.

Kwa kweli, nani hajawahi kulima? Ha ha ha. Ila, kunao ambao hawajawahi kulima. Siwalaumu. Wengine walizaliwa mijini. Wengine walizaliwa kule umarekani. Mijini ambapo hakuna mashamba ya kulima. Kwa kweli, nimelima shamba. Si mara moja, si mbili, wala si tatu. Nimepoteza hesabu ya mara ambayo nimelima kweli. Sababu yangu ya kulima ni moja tu. Nilikozaliwa na kulelewa ni mjini meru. Na kama sisi wote tunavyotambua, mjini meru kilimo ni nambari moja. Watu wengi hawaendi madukani kununua vyakula. Wanaenda tu kununua vitu kama mafuta ya kujipaka, mafuta ya kupikia, hata majani chai, watu wanatoa shambani mwao, wanazikausha, na kujipikia chai nazo. Kwa kweli watu wamejituma, watu wanajitia mhanga, kufanya ukulima kwa ubora wake. Kule mjini meru nilikolelewa na kuzaliwa, watu hulima vitu kadhaa wa kadha kama vile viazi, vitunguu, malenge, matoke, mboga, miwa, mahindi, kahawa na hata majani chai. Kwa kweli, mji huu ni wa baraka ama tuuite mji wa maziwa na asali. Naam, kwa kweli, ukulima unasaidia watu wengi nchini. Watu wengi hawezi lala njaa wakiwa wakulima sababu wanatoa vyakula kutoka shambani. Kwa hivo hakuna ukame, wala njaa, ila, ni furaha, wanapotamani kula viazi karai, wanakwenda mashambani yao kutoa viazi kisha wanapika. Wakitaka kula githeri, hivo hivo wanatoa maharagwe na mahindi kwenye shamba yao. Hata kuni wanatoa kwa miti ambayo wanaipasua.

Naam, nimewai kuona bahari. Je, nani hapendi kuona bahari? Kwa kweli, ni watu wengi hawajaona bahari. Na pia ni kweli, ni watu wengi wangependa kuona bahari. Na licha ya hayo, kuna watu kadhaa bado wameona bahari. Nilipokuwa miaka saba tuliishi jijini Mombasa kilifi. Mahali kulipoitwa mkoroshoni. Babangu alikuwa mtaita. Kwa hivo, wakati ambapo tulikuwa tunaishi huko, tulienda baharini kila wikendi. Ndiposa, tukavuwe samaki. Na hata, kujivinjari tu, alitupeleka kila jioni, tukaweze kuogelea, na kucheza na watoto wenzetu. Kule baharini, nilikutana na watalii na watoto wao. Niliweza kutengeneza marafiki wengi ambao walikua wazungu, wengine pia waafrika. Mara nyingi mimi nilikua natazama bahari kwa umbali sababu nilikua naogopa. Bahari nyingi ni kubwa sana tena sana. Ndiposa nilikuwa naziangalilia kwa mbali. Ila nilipoona marafiki zangu, ndugu zangu, wakiwa pamoja wakicheza, ilinisaidia niweze kuenda kuogelea. Nilienda kuogelea mara mingi na nikazoea. Hapo ndipo mwanzo wangu wa kupenda kuogelea ulianzia. Kwa kweli, bahari ni za muhimu, kujivinjari na hata kulea vitu. Naam, bahari ipewe sifa yake.

Mimi nina chakula nyingi ninazopenda kama vile sima kwa samaki, mchele kwa nyama ya ng'ombe na mboga za kienyeji. Pia chapati na kuku. Ila chakula ninachokipenda zaidi ni chapati kwa kuku na mboga za kienyeji. Hapo kando kwafaa kuwe na matunda. Chapati na kuku ni tamu sana na zina ladha ambayo ni ya kuvutia na harufu njema. Chapati na kuku imekuwa chakula ninacho kipenda, tangu nilipokuwa miaka kumi na mbili, mpaka sasa nilipo miaka ishirini na mbili. Kwa kweli, mimi hupenda kuku sana naweza kula kuku kwa wali na kwa ugali ila kuku kwa chapati na mboga ya kienyeji. Da! Jamani chapati kwa kuku ni tamu zaidi. Naam, hicho ndicho chakula ni nachokipenda zaidi.

Kwa kweli, ninapenda miziki kadha wa kadha, kama vile reggae, hip-hop, classic, na hata bongo. Ila kusema kweli, mimi hupenda bongo zaidi. Sababu yangu ya kupenda bongo, nyimbo nyingi za bongo ni za mapenzi, zina biti za kutulia, zingine ni za kuomba msamaha kwa wapenzi, zingine tu ni za kusifu mapenzi. Mimi ni mtu ambaye ninapenda mapenzi sana. Ingawa sijampata anayenifaa, mimi hushabikia mapenzi na mimi humwomba mungu akaweze kunipa mtu atakayenipenda. Mwimbaji ambaye ninapenda wa bongo ni mboso. Ila, kuna waimbaji wengine ninaopenda ila si kama ninavyompenda mboso. Kama vile, diamond platnumz, zuchu, pia kuna nadia mukami, kuna arrow boy, kuna nandy, kuna willy paul, kuna bahati, na hata kuna diana marua. Kwa kweli hao wote ni waimbaji ninaowapenda ila nampenda mbosso zaidi. Mimi husikiliza wimbo ninapohisi sijatulia moyo, wimbo hunipa utulivu wa moyo. Ninapokwenda kazini asubuhi nikiwa kwenye gari mimi husikiza muziki. Pia ninapojihisi ni kama nimetulia ama sina jambo la kufanya, mimi husikiza muziki. Hata ninapofanya kazi nikiwa peke yangu, mimi husikiza muziki kwa sauti ya chini. Ninaposikiza muziki hunituliza moyo na hata akili. Ila, ninajua ya kwamba nafaa nisikize muziki wakati unaofaa. Kama wahenga wanavyosema, aste aste. Hufanya mambo aste aste. Ndiyo jambo la busara na amani. Kwa kweli, muziki ni tulizo na pendo la roho.

Nani asiyependa kusafiri kwa ndege swali ambalo wengi hujiuliza. Ila ni wangapi wamesafiri kwa ndege swali lingine hilo ambalo hakuna anayeweza kujibu maswali yote mawili. Kwa kweli nimekua nikitamani kusafiri kwa ndege kwa muda mrefu sana. Tangu mamangu alipokwenda ujerumani, yeye huniambia muda kwa muda. Wanangu, jikaze, maliza chuo kikuu ili uje huku marekani ukaweze kufanya kazi. Kazi za umarekani ni za kutulia na hata zina hela nyingi kuliko pale ambapo ulipo. Ila bado sijatimiza ndoto yangu ya kusafiri kwa ndege. Sababu yangu ya kutaka kusafiri kwa ndege ni ndege hukaa kutulia na huwezesha mtu kuona ardhi kwa umakinifu na jinsi ilivyo. Pili, unaposafiri kwa ndege, yaonekana ya kwamba mtu huweza kutuliza mawazo na hata unapata sababu ya kupiga picha ambazo zinapendeza. Mara mingi, mimi huona watu wakisafiri kwa ndege, wanapewa hata vinywaji, vitu vya kula, na wanatuliza mioyo yao na akili zao kwenye ndege. Kwa kweli, ningetamani kusafiri kwa ndege. Majaliwa, nitakapomaliza shule, nitasafiri kwa ndege nikienda kumtazama mamangu mzazi, na dadangu mdogo ambao walisafiri kule umarekani pamoja.

Mara nyingi, mimi hucheza na rafiki yangu wa ndani, ambaye anaitwa Olive. Amekuwa rafiki yangu, tangu nilipokuwa kidato cha pili. Kwa mara ya kwanza, nilipomjua na aliponijua, hakunipenda hata. Tulikuwa twachukiana, hatungeonana ana kwa ana. Ila muda ulivyosonga, tulianza kwa marafiki pole pole, pole pole, pole pole. Ilifika muda ambapo tuliacha kuongea tu kwa simu, ila tukaanza kupatana. Tulipoanza kupatana muda kwa muda, kwa kweli tuliona ya kwamba sisi twafaana kuwa marafiki wa ndani. Tulipenda vitu vilivyofanana kama kuogelea, kuongea na hata kuimba. Pia tulipenda utulivu na hatu kupenda mburugano na watu. Tulipenda maisha yaliyotulia kwa kweli na jambo hili lilituunganisha hata zaidi. Pia nilipomtembelea kwa wazazi wake, walinipenda, na wazazi wangu wakampenda pia yeye. Wazazi wetu walikubaliana ni sawa tuwe marafiki wa ndani, na hata sasa tulivyo, tunaishi mbali, hatuishi karibu, ila sisi huongea muda kwa muda, kutumiana video, kupigiana simu, kutumiana hata picha, ndiposa tukaweze kuhisi ni kana kwamba tunaishi pamoja. Kwa kweli mimi hucheza na mwandani wangu mara nyingi kwa sababu sina marafiki wengi na sikana kwamba siwezi pata marafiki. Ni kwa sababu tu ninapenda kuwa na marafiki ambao ni wachache ila ni wa maana na kutulia.

Kweli, rafiki yangu wa karibu sana yuwaitwa Olive. Nampenda msichana huyu sana. Jinsi tulivyokutana. Tulikuwa kwenye hafla ya sherehe katika jamii yetu. Rafiki yangu huyu ama mwandani wangu hapendi kuongea na watu ovyoovyo. Kwa kweli anatoka pahali ambapo pesa kwao si shida. Yeye hujiweka mahali pake pekee yake bila hata kutaka kuongea na watu. Ila siku hiyo alinitazama nilipokuwa nimeketi nikitumia rununu yangu, akaja na kunisalimia. Mambo uhali gani nikamwambia njema? Mambo ambayo tunayofanya pamoja ni tunapenda kuogelea pamoja, tunapenda kutizama televisheni pamoja, na hata, tunapenda tu kuwa pamoja, tuzungumze, tucheke, tujifunze. Jambo ambalo nilisahau kusema ni kwamba, sisi wawili ni manasi, sisi wawili ni wahudumu wa afya. Kwa hivyo, tunaweza kuelewana zaidi. Kitu ambacho kilifanya niwe rafiki yake, nilimpenda. Ana roho mzuri, ni mwaminifu, na anapokuwa rafiki yako kwa kweli hukusaidia kwa kufikiria vitu vingi na kufanya hata uamuzi. Jamba ambalo ningependa kusema kuhusu rafiki yangu ni aendelee na moyo huo huo. Ni rafiki mwema, ana heshima, ana nidhamu, anapenda kucheka sana, ni mtulivu, na pia mungu ambariki. Maana, kumpata rafiki wa chanda na pete, kwa nchi hii tunayoishi ya sasa na muda huu wa sasa, ni ngumu sana ila Mungu aliniwezesha kupata rafiki yangu wa ndani zaidi, nakupenda sana olive.